Unasherekea siku kuu vipi? Siku kuu nasherekea na familia yangu mara nyingi tukiwa nyumbani. Na wadogo zangu. Na wadogo zangu majamaa na marafiki. Tunachinja mbuzi. Tunapika pilau. Tunapika tuchuri. Vitu vingi tu.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Aha, matumizi ya plastiki unatumia vitu vinavotokana na miti. Kwa hiyo unapotumia vitu kutokana na miti, kwa hiyo unapunguza matumizi ya plastiki. Kama vile kutengeneza kichano, badala ya kutengeneza ya plastiki, unatengeneza ya miti.

Unajihisi vipi kusubiria kwenye ustari. Uvumilivu tu, unakua mvumilivu. Unakua angalau umechoka, unabidi uvumilie ili kufanikisha unachokihitaji. Kwa hiyo, muda mwingine unachoka. Lakini unabidi uvumilie.

Chakula gana unapenda zaidi. Chakula nacho kipenda zaidi ni samaki na ugali. Kwa sababu ni chakula chetu cha asili. Ugali ya sasa ugali. Ndio chakula cha asili. Ugali wa mahindi, ama ugali wa mtama, ama ugali wa.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii ndiyo? Natumia mitandao ya kijamii. Mara sana, mara kwa mara sana kwa sababu mtandao wa kijamii sa hivi. Ndo kila kitu kwa dunia sa hivi. Ukitaka kupata taarifa za habari, ukitaka kupata vichekesho, ukitaka kupata ushauri. Mara nyingi, mtandao wa kijamii unapata vitu vyote hapa.

Rangi nayoipenda ni samawati samawati asa hasa ukiangalia anga ina rangi ya samawati ukiangalia baharini iko na rangi ya samawati yale maji hunukia kukiwa kwa mbali unaona rangi ya samawati kwaio samawati ni rangi pendwa.

Malengo yangu kwenye kazi ni kuhakisha kufanya kazi kwa weledi kwa mda mchache kwa hiyo kazi. Ata iwe nyingi vipi lakini inafanyika kwa weledi na kwa mda mfupi sana ndoo. Malengo yangu.

Ndiyo napenda mvua. Ndiyo napenda mvua kwa sababu mvua ina faida nyingi. Japokuwa ina hasara lakini hasara zake ni chache ukilinganisha na faida zake. Faida ya mvua hufanya mazao kuwa kwa haraka na weledi. Ndiyo.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Ahaa. Mimi nimesomea computer science. Japo kuwa sijaimalizia nipo badu shuleni. Chuoni, huu ni mwaka wangu wa tatu. Lakini napenda sana kusherehesha. Kusherehesha kwa kucheza katika sherehe na maafali na vitu kama hivo mbali mbali.

Muziki naupenda napenda muziki wa aina ya Afrobeat. Ama mapiano. Huo ndio muziki ambo naipenda sana. Na bongo bongo pia napenda. Bongo napenda, lakini napenda sana mapiano. Amapiano.

Unasherekea ya siku yako ya kuzaliwa vipi? Nasherekea ya siku yangu ya kuzaliwa. Nikiwa na marafiki zangu familia yangu tunakata keki tukisha kata keki tunakula wote na baada ya kula wote tunafurahia.

Unafanya nini kushirikiana na timu? Aha ku nikiwa la timu cha kwanza. Ni kuwahimiza wawe na umoja ushirikiano. Ili kufanya kazi kwa weledi na kufikia malengo.

Unatumia komputa kwa nini zaidi? Unatumia tarakilishi kwa utafiti. Sasa utafiti kuhusu mambo yanayoendelea. Na tofauti na hapo pia natumia kwa kutengeneza picha mjongeo na picha mnato.

Ahaa. Kitabu nachokipenda zaidi kuna kigogo. Kigogo ni kitabu ambacho kinaongelea kuhusu ukoloni mamboleo katika jamii ya kiafrika hasa hasa jamii za afrika mashariki ambapo viongozi wengi wa sasa hivi hutumia nguvu nyingi sana. Kumiliki viti vyao kumiliki nafasi zao Kigogo.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo? Simu, simu, simu ni kifaa cha maana sana katika maisha ya sasa hivi, hasa karne ya ishirini na moja. Kwa hiyo ni kifaa ambacho mtu kama mimi nisipokuwa nacho sina amani kabisa.

Je unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Ndiyo kwa sababu siasa ndo inaamua maisha yetu ya sasa na ya baadaye kwa hiyo siasa ni muhimu sana katika maisha ya kizazi hichi kwa sababu msipo ongelea demokrasia, msipo ongelea maisha ya saa hivi katika siasa, tutapoteza ramani na dira ya maisha.

Simu yungu mda mwingi huaga naitumia kwa kupigia watu simu na sasa kama naitaji kitu kwa haraka ama naitaji kufikisha ujumbe kwa haraka sana kwa iyo napiga simu. Tafauti na hapo huwaga naitumia labda kuperuzi mtandaoni na sasa kuingia instagram kuingia wasapu na facebook.

Je? Unapenda kujaribu teknolojia mpya ndiyo. Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia inakuja na faida nyingi sana. Hasahasa kutunza muda. Na kufanya kazi kwa weledi. Na ndo maana dunia sasahivi. Watu wengi wanategemea teknolojia kwa asilimia kubwa sana. Kama malengo ya sasahivi tunavyojua kufikia elfu mbili na thelathini teknolojia itakua imechukua asilimia kubwa sana ya dunia.

Somo gani la science unalolipenda? Aha, teknolojia ama computer science. Napenda sana kufatilia mambo ya kompyuta. Kwa sababu sana. Kinaendeshwa na teknolojia kwa hiyo nime nafatilia sana mambo ya teknolojia. Kujua kinachojiri, kinachoendelea, kama vile AI inavyofanya kazi na vitu kama hivo.

Unapenda kula wali au ugali, mimi napenda kula ugali. Ugali una faida nyingi mwilini. Tafauti na hivyo una ndo chakula kinachopatikana kwa urahisi saa. Tafauti na wali wali pia ndio unapatikana kwa urahisi lakini wali kidogo. Changamoto.

Unapenda kuandika ama kuongea mara nyingi mimi napenda kuongea kuongea ni rahisi sana kujieleza kama hapa ninavyoongea hivi inakuwa rahisi sana kuliko kuandika kwa sababu kuandika inachukua muda sana lakini kuongea inakuwa rahisi sana kufikisha ujumbe hasa saa unapokuwa kwenye umati wa watu karibu na watu au kitu kama hivyo kuongea inakuwa rahisi kufikisha ujumbe wa.

Kipindi gani cha televisisheni unachopenda? Aha, kipindi ninachopenda cha televisheni ni kipindi cha maigizo. Na sasa waigizaji, wanao igiza maudhui ya kisasa kuhusiana na jamii. Navipenda sana vipindi kama hivo.

Lugha gani ungependa kujifunza. Lugha ambayo ningependa mimi kujifunza ni kispanyola na kilatino. Kispanyola na kilatini ndiyo lugha ambazo natamani sana nijifunze. Nizifahamu kwa ufasaha. Kwa sababu ni lugha ambazo zinaongelewa na watu wengi. Na pia napenda utamaduni wao, wanavyongea lakabu yao, wako vizuri.

Unapanga kazi zako vipi. Kazi zangu nazipanga kulingana na eneo. Usika na wateja. Na kulingana na mazingira pia. Kwa hivyo kama nipo kwenye mazingira kelele kuna nama nitakapoipanga kazi yangu. Kama nipo mazingira ya ukimya kuna venye nitapanga kazi yangu. Na kama nipo kwa hali ya kawaida pia kuna mpangilio wa kazi ambavyo nitakapoipanga kazi yangu.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Uwezo ambao ningependa kuwa nao, ni kufikia watu wengi kwa muda mfupi. Labda kama mtu yupo Marekani, ulaya, yupo China, yupo South Africa. Inakua rahisi kama ningekuwa na uwezo wa kuwafikia kwa muda mfupi kwa wakati moja.

Jee, unatumia teknolojia saut? Ndio, natumia teknolojia ya sauti, kama vile Google Assistant. Kwa sasa hivi, inanisaidia kwa vitu vingi, labda, unaweza kua unahitaji kutafuta kitu, mtandaoni, na upo mbali na kifaa chako, unaweza tumia teknolojia ya sauti, kukupea majibu kwa muda muafaka.

Jee, unapenda kusafiri na ramani au GPS, napenda kutumia GPS kwa sabu GPS ni rahiisi, ni rahiisi kufikishi, kuonesha, unapoenda na kufuata barabara kwa usahihi. Pia ramani ipo vizuri, sasa ramani ya gugu, gugu pia ina ramani mzuri tu.

Je, unapenda kutembea misituni? Ndiyo, napenda kutembea misituni kwa sababu misituni kuna kuna ile hewa safi mazingira ya mvuto unajisikia upo vizuri inafanya kila nahisi ni nzuri kwa afya wanadamu. Kutembelea mara kwa mara msituni, kweli mimi napenda kutembelea msituni sana.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto nazokutana nazo kazi ni nyingi na sasa pale unapokua, mtandao labda unakusumbua, ama teknolojia mpya imeingia. Kwahio inabidi unachukua muda kujifunza teknolojia hiyo mpya. Kulingana na kazi, husika unayofanya.

Niambie kuhusu wakati mkuu wa mpira wa baseball. Kwa kweli mpira wa kikapu mimi siyo shabiki sana kwa mpira wa kikapu. Kwa hiyo mpira wa kikapu mara nyingi siufuatilii sana. Lakini napenda kuangalia ona watu wanavyocheza. Mimi pia natamani juu sana nijue kujifunza kucheza mpira wa kikapu.

Nini kinachokufanya ucheke, kitu ambacho kinanifanya nicheke labda maigizo, labda utani, vipindi vya kwenye mitandao ya kijamii, vinanifurahisha kwa kweli na vinanifanyanga nacheka.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Hmmm. Labda mara moja kwa mwezi, ama hata mara mbili kwa mwaka. Kwa sababu mara nyingi sipendelei kwenda kuona sinema laba tu nikiwa na rafiki yangu ama mpenzi wangu inakuwa rahisi.

Unaanda ripoti za kazi vipi? Aha, ripoti za kazi nazitumia kuandaa kutumia kutumia tarakilishi yangu ama computer yangu. Kutumia programu maalumu ambazo zinaweza kuniandalia ripoti. Na baadaye ninatoa ripoti inakuwa rahisi sana. Kwa sababu saa hivi ripoti mingi unaeza andaa kutumia AI. Kwa hiyo AI inakua rahisi sana kukupea ripoti.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Nilipenda sana fizikia na kompyuta kwa sababu ni vitu ambavyo vilinifurahisha sana katika masomo yangu na hasahasa kompyuta kwa sababu kompyuta ndo maisha ya sasa hivi kabisa na ukiangalia maisha tunayoishi sasa hivi mara nyingi yanaendeshwa na kompyuta.

Unafanya marafiki wapya hipi? Marafiki wapya huaga mara nyingi nakutana nao mtandaoni. Labla tukiku labla kwenye mchezo mbalimbali tukikutana katika michezo mbali mbali. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kupata marafiki wapya.

Jee umewahi kwenda kwenye tamasha la mziki, ndiyo. Tamasha la mziki ya sasa. Tamasha la mziki ya kiafrika kama amapiano, afrobeat, bongo flavor. Kuna tamasha mazuri tunayopata kutokana wasanii mbalimbali. Kutoka Tanzania, kutoka Kenya, kutoka Nigeria, kutoka South Africa.

Mafanikio gani ya binafsi unayothamini kazini. Kuzalisha kwa wingi kwa muda mfupi. Ndo mafanikio ambayo nayapenda sana kama ya mtu binafsi. Kama nina uwezo wa kuzalisha kwa wingi kwa muda mfupi inamaanisha naweza kupata soko kubwa kwa muda mfupi na kuongeza faida mara dufu.

Mara kwa mara. Mara kwa mara na fuatiliaga barua pepe. Kwa hiyo kwa siku nawezaangali hata mara tatu, mara nne, mara tano. Kulingana na kitu ambacho na kitegemea kutoka kwenye barua pepe. Kulingana na mambo ya navyoenda. Kwa hiyo ni mara kwa mara.

Unapenda kununua vitu wapi? Napenda kununua vitu mtandaoni kama vile soko la alibaba. Kuna masoko mingi mtandaoni naeza kununua vitu. Hakika kufikia kwa muda wa mwafaka. Kama vile glove. Ya, hayo ndio masoko huku. Kwa sasa yanafahamika kwa wingi sana.

Mnyama ambao naupenda kumfuga napendelea kufuga paka. Kwa sababu paka ni mnyama mpole hana madhara kwa mwandamu. Alafu ni mnyama ambaye ana tulinda muda mwingine naeza sema anatulinda. Kwa sababu kuna wale kama vile panya Nyoka Chura Au wanyama mbao waitajiki nyumbani. Kwahuo paka anakuwa anaweka ulinzi pale.

Je unapenda kupiga picha? Ndiyo unapenda kupigia picha. Asa hasa picha ya mjongeo na picha mnato. Kwa sabu picha mjongeo inakupa uhalisia wa kitu kinachoendelea kwa muda mwafaka.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa simu? Nasema muda mwingi asilimia Asilimia Asilimia tuseme hamsini ya muda wangu. Mara nyingi naitumia mtandaoni kwa sababu vitu vingi navihitaji kupata mtandaoni ndio nifanyie kwa maisha ya kawaida. Kwa uhalisi wa maisha.

Je? Unapenda kucheza ngoma? Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana sana sana sana. Kwa sababu inanipa furaha inanipa motisha. Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma hasahasa ngoma kipindi cha sikukuu hizi na matamasha.

Unapendelea chakula chenye latha gani? Latha ya chumvi chumvi. Sasa kutoka vyakula vya ziwani, baharini na matunda. Yeah, napenda sana.

Niambie kuhusu madira unayopenda madira ninayopenda mimi ni madira ya masika. Sababu ndo madira ya watu wengi hupanda. Kwayo kuna kuwa na heka heka za kijamii kuandaa mashamba kuhakikisha shamba lipo vizuri. Kwa hivo ni muda mzuri ya kutana na familia majamaa marafiki kushirikiana katika kazi za jamii za upanzi. Kupanda vyakula, mimea, miti, ndio.

Zana gani za digiti unatumia kila siku. Kwa sasa natunia kikokoteo. Kwa sababu kikokoteo ni rahisi sana kupiga mahesabu. Na pia kuna programu maalumu kwenye kwenye tarakilishi ama kompyuta ambazo zina uwezo wa kukokotoa dijiti kama vile spreadsheet. Na nyingi nyinginezo.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala. Nahakikisha nimefanya mazoezi, baada ya mazoezi, naoga, alafu ndopo nalala. Kufanya hivyo natunza afia yangu ya akili na mwili.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Natumia teknolojia ya kisasa. Sasa kompyuta ni rahisi sana kuongeza uzalishaji wangu. Kwa hio inakua rahisi sana. Kufanya vitu kwa muda mfupi. Kwa teknolojia. Teknolojia ni kitu kisahihi sana katika maisha ya sasa hivi.

Ndiyo natumia mfumo wa salama wa vidole kwa sababu hata pia macho. Kwa sababu ni inakuwa sahihi. Na inakuwa imara. Kuhakikisha ulinzi wa vitu vyako mtandaoni.

Niambie kuhusu mfanya biashara bora zaidi? Mfanya biashara bora zaidi namjua Elon Musk. Namfuatilia sana kwa sababu anafanya biashara kwa ukubwa sana duniani. Kwa hio ni mtu maarufu na anafanya biashara zake kwa ustadi.

Je unapenda maua? Ndiyo napenda maua. Yabukwa miso nyuki ya kini napenda maua kwa sabu maua na harofu mzuri, ya na mvutu mzuri. Ndiyo napenda ni maua. Sasa maua ya waridi yana harufu mzuri sana.

Nyama gani unayoipenda zaidi napenda nyama ya kuku nyama ya kuku ni nyama yangu pendwa inaladha mzuri sana na sasa ukipata mpishi aliyeipika vizuri inaladha mzuri sana labda pia nyama ya kondoo kondoo pia ni mtamu.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Napo kuwa na mgogoro na mtu? Cha kwanza natulia, natuliza fikra zangu na baada ya hapo. Na kisha najiuliza maswali ni kipi nikifanya sahihi kwa wakati gani ili nikatatue tatizo. Huwa natafta njia ya kutatua tatizo lililopo kati yangu na mwenzangu ili tukajenge amani kati yetu mimi na yeye.

Je umewahi kufuga mnyama. Ndiyo nimewahi kufuga paka. Kwa sababu nampenda paka. Paka ni mnyama ambayo ni mtulivu. Na madhara kwa mwanadamu. Na ni makini sana. Na pia ni mlinzi analinda. Kutokana na wanyama wadogo wadogo kama vile panya nyoka. Ndiyo.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha Aha kucheza densi kucheza densi ya kucheza densi ndiyo kitu ninachofurahia sana ninapokuwa na furaha. Na marafiki zangu kupiga story na marafiki.

Aina gani ya filamu unazozipenda. Filamu za Bongo movie Ama Netflix Ina filamu mzuri sana. Ina filamu mingi ambazo ni mzuri. Na ninazifuatilia kwa ukaribu sana.

Eleza chumba chako cha kulala, chumba changu cha kulala kina taa ya rangi ya buluu ina rangi ya samawati na ina mashuka pia ya rangi ya samawati na pia ina godoro na kitanda kwa hiyo, hivyo ndio chumba changu kilivyo.

Ulikuwa unapenda kufanya nini utotoni? Nilikuwa napenda kucheza na wenzangu, hasaa, mchezo ya mipira, ya miguu, kuna pirikicho, mchezo ya kujificha, mchezo ya kuruka kamba, mchezo ya maputo, unapuliza maputo halafu unarusha, iwani, mchezo gani nimesahau? Kuna mchezo ya bunduki, iko tunaita mchezo ya bunduki. Mchezo ya unamtafuta mnyama pendwa. Mchezo ni mingi tu.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Tunaanda keki, vinywaji, kama ni mvinyo. Baada ya hapo, tunaalika timu nzima. Na baada ya hapo, tunakata keki, tunakunywa, kinywaji, kama ni juisi, sharubati. Tunafurahia.

Unashambuliaje tatizo kakini. Cha kwanza nabaini chanzo na kiini cha tatizo. Na baada ya kubaini chanzo na kiini cha tatizo. Natafuta njia mwafaka na uharaka wa kutatuo hilo tatizo.

Je, unapenda kuoga maji ya moto. Ndiyo, napenda kuoga maji ya moto hasahasa kwa kipindi cha msimu wa baridi. Lakini maji ya moto ni mwilini. Lakini kama ni msimu wa joto, juakali natumia maji ya baridi.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Napenda vile tuna umoja, vile tunasaidiana, kutatua changamoto za kazini, vile tunashirikiana kwa mambo mengi tu ya kijamii, kifamilia.

Unasherehekea mwaka mpya vipi? Chakwanza, tukikaribia kufika mwaka. Ile, tuseme tarehe salasini na moja, mwezi wa kumi na mbili. Mida ya saa, kuanzia saa nne. Tunatoka nje usiku, tunakaa tuna usubiria mwaka. Kama ni kuwasha moto, tunawasha moto. Kama ni kuwasha vimulimuli, tunawasha vimuli muli. Tunasubiria mwaka uanze. Na inapofika mwaka tunawasha vimuli muli vingi sana angani. Tunapiga kelele kwa sana halafu baada ya hapo tunarudi nyumbani. Tunakula, tunakunywa, tunasherehekea.

Je unasoma gazeti labda mitandaoni lakini magazeti mara nyingi huwanga situmii kusoma gazeti naonanga vile yamepitwa na muda nategemea magazeti ya mitandaoni sana kuliko magazeti ya karatasi.

Niambia kuhusu harufu nayoipenda zaidi. Harufu naipenda zaidi ni kutokana harufu ya marashi mazuri ilitengenezwa kwa maua ya waridi. Ya harufu mzuri sana ko nayapenda sana.

Je unapenda asali. Ndiyo napenda asali kwasababu asali ni itama. Na kwa utamaduni wetu asali ni kama dawa. Kwa hiyo wa mara nyingi ni muhimu sana kuwa na sali ndani kwasababu ni dawa.

Ndoto yako kubwa nini? Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtengeneza maudhui wa mtandaoni maarufu sana duniani hasa sa upande wa kucheza na kuzungumzia mambo ya kijamii tofauti tofauti na kutafuta suluhisho ya mambo ya kijamii.

Mkate wa aina gani unaupenda, napenda mkate wa ngano, uliotengenezwa na ngano, na umeokwa, alafu umepakwa siyagi ama asali. Huu ndio mkate naupenda mimi hasaa umkate ukiula na labda marage, ya nazi, ama unaezatumia hata kunywa chai ya maziwa, ama unaezatumia kitowei chochote kama vile samaki.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Cha kwanza natumia teknolojia. Teknolojia ambayo itanisaidia kufanya kazi kwa wakaka sana. Kimfano utaezatumia kama vile AI Kushughulikia baadhi ya ujumbe kwenye tofuti zangu. Kama email na vitu kama hivyo alafu unapata inakuwa rahisi sana kupangilia kazi zako kazini.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku ninapoamka ama kabla sijalala. Chakula nita nafanya mazoezi ya yoga. Baada ya yoga, naruka kamba. Baada ya kuruka kamba, ninafanya mazoezi ya kachura. Kachura ni pale ambapo unaruka kama chura. Ndio tunaita kachura. Na baada ya hapo nafanya mazoezi ya kupumua. Kupumua vizuri. Alafu baada ya hapo unaeza fanya nafanya mazoezi ya kubeba vyuma vizito kidogo. Sio sana, sijapendeza sana kubeba vyuma vizito. Lakini kidogo tu ili ni balance mwili.

Rangi yako pendwa ni ipi? Rangi yangu pendwa ni samawati. Hasaa samawati ilio kolea. Na pia pia napenda samawati ya bahari. Inanivutia sana. Inamuonekano mzuri. Hasa ukiangalia mashuka yangu ni ya samawati. Chumba changu ni cha rangi ya samawati. Napendelea sana izo rangi.

Unajihisi vipi kustatimini za kazi? Tathmini za kazi, pale ninapokuwa na matokeo mazuri, kwa mfano uzalishaji umekua mwingi, kwa muda mfupi, na imeletea faida na kuwa na jinsi nzuri sana, nafurahia sana, ninapoona maendeleo kama hayo. Lakini naumia sana pale napoona uzalishaji ni mchache, na muda unaenda, kwa hio nakuwaa nimeingiza hasara kubwa, kwa hiyo najisikia vibaya sana.

Na likizo ya ndoto yangu ningependa kuenda miami florida ama china ama mlima ya everest ndo mambo natamani nikiwa na likizo niende nipumziki niangalie maeneo jinsi yalivo.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisichona mafuta? Napenda chakula chenye mafuta, lakini sio mingi. Mafuta kidogo tu, mafuta kiasi ambayo hayataumiza mwili wangu, ambayo yatadhuru afya yangu. Kwa hio napendelea chakula chenye mafuta kidogo. Lakini pia nakula chakula ambavyo havina mafuta. Kama vile mkate wa kuoka, samaki wa kuchomwa, ni kizuri.

Aha, mji wangu kuzaliwa una historia, ndefu sana. Kwa sababu watu wetu ni watu wa jadi, ni watu wanaopenda tamaduni zao. Ni watu ambao wanapenda wanapenda maisha ya ujamaa, kupendana, kusikilizana, kufanya maamuzi ya kutokana na viongozi wao. Kwa hiyo, ni sehemu ambayo naipenda sana halafu, kitu cha kuvutia sana, tunakaa karibu na mbuga za wanyama. Kwa hiyo, unaeza shangaa unatoka hivo unakuta na simba, unakuta na nyani, unakuta na tumbili, unakuta na sungura, unakuta na chui.

Jee, unapenda chakula cha haraka. Ndiyo, kulingana mazingira yaliopo. Kama nipo kazini, nitapenda chakula cha haraka. Lakini kama nipo nyumbani, nitapenda chakula kilichopikwa, kipole pole, kwa muda mrefu. Ambacho kitanifanya, nifurahi, nifurahie, nipate ladha halisi ya chakula changu.

Unashugulikia kazi ya dharura vipi. Kazi ya dharura huwanga mara nyingi. Naishugulikia kwa haraka sana. Kama kuna uwezekano nitapigia simu watu wa uduma wakwanza ama polisi ama kwakisha. Nimetatua changamoto iliyopo.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana. Napdelea kula chakula changu cha mchana. Na baada ya kula nakunywa maji. Alafu narudi kazini. Kwaivo ndo kitu ambacho nakipendelea kukifanya sana. Nikiwa kwenye mapumziko ya mchana.

Je unapenda kula popcorn, ndiyo napenda kula mahindi yaliyopuliwa pukuliwa na moto. Napenda hayo mahindi sana. Kwa sababu kipindi nimetulia labda naangalia sinema. Nafuatilia tamthilia, nafuatilia mambo kwenye televisheni napenda kula popcorn au mahindi.

Eleza hali ya hewa leo. Hali ya hewa leo kuna joto sana kwa sababu jua ni kali linachoma. Na kwa sababu hiyo, hee, tumevaa tu nguo nyepesi, nguo ambazo kidogo. Sio mzito ambazo zinatupea joto sana.

Kazi ya jamii, kazi ya kuwakikisha watu wanapata kizao, watu wanaishi kwa amani, na watu wanaishi kwa upendo, na mshikamano, na ushirikiano. Ndo kazi ambao naipenda sana naithamini zaidi sana.

Unapotaka kustarehe, unafanya nini? Aha, ninapotaka kustarehe, nasikiliza muziki, ama natoka naenda kutembea, na marafiki zangu, aba klabu, kwenye viwanja vya matamasha, kusakata densi, nafanya sana.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu, namfamu jordani jordani do mchezaji ambao namfuatilia sana kwa mchezo wa mpira wa kikapu. Kwa hiyo napenda anavyo ucheza, napenda anaavyo ongea, haa nihisi ni mtu mzuri.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki mara mbili tu kwa wiki na mara nyingi wala ni wikendi labda jumamosi na jumapili kwasababu kuanzia jumatatu mpaka ijumaa unapata wiki inakuwa iko busy sana ina vitu vingi vya kufanya labda kazini na vitu kama hivo.